Asante sana kwa hilo swali, ningependa kujibu hivi ya kwamba, ninapenda sana chakula asubuhi napenda sana kukula mkate na chai. Ni miongoni mwa vyakula vya asubuhi navipenda sana kwa sababu ni rahisi kuandaa, kutengeneza na kupika na inanipea nguvu ya kuanza siku. Chai ya kitu ya kwanza chai inanisaidia na kunipa joto na kunifanya nijisikie nikiwa macho na tayari kwa shughuli za siku. Hasa inapokuwa na maziwa kidogo au tangawizi na mkate nao kwa upande mwingine inanishibisha na ni rahisi kukula hasa nikiongeza siagi asali ama mayai na chai na mkate ni mchanganyiko mzuri na wa faraja na urahisi unaofaa kwa mtu mwenye ratiba yenye shughuli nyingi na inanifanya nianze siku nikiwa na utulivu utulivu na nguvu kwa sababu, chai iko na glucose na mkate pia iko na glucose na ndo nianze siku vizuri, lazima nikunywe chai, yenye iko na sukari, yenye iko na maziwa, na yenye iko na majani na pia mkate yenye iko na yeast inanipea nguvu na inanipa glucose saa zenye nahitaji kwa mwili asante sana kwa hilo swali.

Asante sana kwa hilo swali pia na ningependa kujibu hivi ya kwamba kama kijana mdogo mwenye akona miaka ishirini na nne sana sana singoji sana barua pepe lakini nangojanga barua pepe angalau mara mbili ama tatu kwa siku. Kwa kawaida, napenda kuangalia asubuhi ili kuona ujumbe mpya wa taarifa au wa kazi au taarifa muhimu. Kisha tena mchana au jioni kuhakisha sijakosa jambo lolote la dharura au yenye ni muhimu. Napendelea pia kushughulikia baruapepe haraka kadri iwezekanavyo. Nikijibu zile zinazohitajika, majibu mara moja na kupanga zile zinazoweza kusubiri. Kwa kifupi naangalia barua pepe kwa usahii na wakati unaofaa asubuhi mchana mchana ili nisiweze kumiss yale important information yenye imetumwa kwa barua pepe na kutumisha mawasiliano bora, kazini asante sana.

Mara nyingi, wikendi napenda kutumia muda wangu kwa kupumzika, kujifunza, na kufanya shughuli zinazonifurahisha. Kwa mfano, ya kwanza, napenda kupumzika nyumbani. Apo awali, nilisema napenda vipindi vya televisheni. So napenda kutazama vipindi vya televisheni, kusoma vitabu, na kusikiliza muziki li kuondoa msongo wa kazi za wiki. Nambari ya pili ya kwamba napenda kufanya mazoezi na michezo kama kukimbia kidogo, kutembea, michezo ya kijamii, jambo linaloongeza, afya na nguvu la tatu napenda kushirikiana familia na marafiki kutumia muda na wapendwa, kuzungumza, kucheka na kusherehekea matukio madogo. Namba ya nne kujifunza na kufanya utafiti kusoma masuala mapya au kuendelea na miradi yangu ya kielimu na ya kitaaluma na pia ya utafiti kufanya research online na kufanya utafiti zangu tu wikendi na kutoa kutoa uchovu kwa nyumba nambari ya tano ni kushiriki katika shughuli za kijamii, kama kusaidia watoto au wenye uhitaji, jambo linaloongeza furaha na maana ya maisha. Yaani kwa kifupi, wikendi ni muda wangu wa kupumzika, kujijenga, kielimu na kimaisha, na kushirikiana na wengine kwa furaha na maana. Asante sana.

Asante sana kwa hilo swali. Ili kuongeza uzalishaji wangu, huwa najitahidi na kupanga kazi zangu vizuri na kutumia muda kwa busara. Kwanza, naweka vipaumbele, nikianza na kazi muhimu na za haraka kabla ya nyingine. Napunguza visumbufu kama kutumia simu kupita kiasi au kuingiliwa mara kwa mara, ili niweze kuzingatia kazi moja kwa wakati. Natumia ratiba au orodha ya kazi, to do list, kunisaidia kufuatilia maendeleo yangu zaidi ya hayo, najitahidi kujifunza mbinu mpya na kuboresha ujuzi wangu mara kwa mara. Jambo linalonisaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi. Kwa kifupi, naongeza uzalishaji wangu kwa nidhamu, mipango mizuri na kujifunza kila siku. Asante sana.